Wakati ninapo enda kazini, kitu cha kwanza nafanya ni kusafisha mazingira yangu na kuhakikisha kwamba ni nakiti mahali ambapo kuna hewa safi na pia mahali ambapo akuna vumbi na ama chafu yeyote karibu na mimi. Chapili na hangalia kwanza barua pepe nilizo tumiwa kutoka jana na hakikisha kwamba na zijibu zote. Pia na hakikisha kwamba nimewasalimia wenzangu na kuwajulia hali ya vile walivyo lala na kwa mkia huko kazini. Na hakikisha pia ni mepatana na mkubwa wangu na kunieleza kazi alio nipangia kwa hiyo siku.